Napenda wanyama aina ya paka, mfano simba, chui, paka mwenyewe kwa sababu wanyama hawa wanaonekana kuwa na nguvu sana kama wanavyoonekana kwa hiyo, wanyama hao mimi nawapenda, hata pale napoendaga mbugani, haondio wanyama ninaotafuta ili niweze kuwao.